Ndio, napenda mvua. Hunifanya nijisikie mtulivu na kunikumbusha kupumzika kidogo. Pia mvua ni muhimu sana kwa mazingira na kilimo. Kwa hiyo huiona kama baraka zaidi kuliko usumbufu. Pia mvua usaidia mimea kuweza kuyeyuka na pia iweze kuendelea kupata chakula.

Rangi ninayopenda zaidi ni bluu. Inanipa hisia ya utulivu, kujiamini na uwazi wa mawazo. Pia ni rangi inayopendeza macho na huenda vizuri na rangi nyinginezo. Rangi hii ya bluu pia huinanipa mawazo mapana na pia inanifanya nijisikia mtulivu na mwenye umakini.

Tunda langu la kupendezwa ni embe. Napenda kwa sababu embe ni tamu, lina harufu nzuri na pia linaweza kuliwa peke yake au kutumika kutengeneza juisi na smoothie. Pia napenda ndizi na chungwa. Kwa sababu ndizi na chungwa ni rahisi kupata na pia zina faida nyingi kwa kiafya kwa kiwango kikubwa.

Ndiyo, natumia teknolojia ya sauti. Kwa mfano, kutoa au kupokea mti kwa sauti kubadilisha sauti kuwa maandishi wakati wa kuandika haraka kupiga simu au kutumia ujumbe wa sauti kusikiliza vitabu vya sauti audiobooks au maelekezo. Teknolojia ya sauti hunirahisishia kazi huokowa muda na ni msaada mkubwa hasa pale mkono ikiwa imejaa kazi au nataka kufanya mambo haraka bila kuandika.

Ninaposhirikiana na timu hufanya mambo kadhaa ili kazi iendelee vizuri, kama vile kuwasiliana wazi na kwa heshima, kutimiza wajibu wangu kwa wakati, kushirikiana na kusaidiana, kuheshimu tofauti za mawazo, kuchangia suluhisho, kudumisha mazingira mazuri, mambo haya yote huwa yanajenga.

Napenda kwenda dukani ile wakati ambapo hakuna watu wengi, ile wakati ambapo ni wakati wa mchana, ambapo hakuna jua kali ambalo linalochoma mtu, na pia napenda kwenda dukani ile masaa yenye vitu ambavyo vimekuja ni vitu ambavyo viko fresh, ili nisiweze kuchuka vitu zile ambavyo sitahitaji kutumia.

Najikinga na jua kali kwa kupitia kukaa kivulini. Nikiweza kukaa pale kivulini jua huwa halinifikii kwa urahisi. Pia najikinga jua kali kwa kupitia umbrella Umbrella ambayo natembea nayo kukiwa na jua huwa nimejifunikia. Nikijifunikia jua huwa haliwezi kunifikia hata.

Kwa kweli, ninapenda umbwa. Umbwa ni muhimu kwa sababu umbwa inakaa kama mlinzi pale nyumbani. Umbwa inasaidia vitu mingi sana. Kwa mfano, ukiwa umeacha umbwa pale nyumbani na kuna vitu ambavyo umeviacha na unataka vilindwe, umbwa itaweza kupigana na mtu yule ambaye anakuja kuiba ama anakuja kujaribu kuvunja.

Napenda kuvaa nguo rahisi nadhifu na zinazo starehesha. Kwa kawaida, napendelea nguo za kawaida kama t-shirt, shati, rahisi na suruali au jini. Rangi tulivu kama blue, nyeusi kijivu au nyeupe. Nguo zinazo, vaa mwili na hali ya hewa zisizo nibana sana. Nguo rasmi nyepesi.

Langi ya blue. Blue ni laini ama kijani kibichi. Hutuliza akili na husaidia umakini. Nyope au krimu pia huleta muanga na kufanya chumba kionekani kikuwa kikubwa kwa umbali. Kwa ujumla, nigependa rangi tulivu, nyepesi na sisizochosha macho.

Natumia wifi kwa sababu mara nyingi nakuanga niko nyumbani na zile kazi ambazo ninafanya ninafanyia kwa nyumba kwa hivyo nalipia wifi nikiwa kwa nyumba kwa sababu natumia kwa runinga pia natumia kwa simu na pia natumia kwa laptop.

Napenda mkate wa ngano kwa sababu ule mkate huwa unashibisha na pia ule mkate hukuwa na ladha yake na pia ukona afya nzuri. Mkate wa ngano pia ni rahisi kuweza kupata pale dukani kwa maana pesa yake haitoki pesa nyingi ni pesa ile ambayo kila mtu anaweza akaweza kupata ile akaweza kuendea ule mkate.

Nakunywa maji mara kadhaa kadhaa kwa siku, maji husaidia maji hunisaidia kuweza kumaliza kiu, pia maji huwa inisaidia kupata baridi kidogo ndani na nje ya mwili, pia maji huwa inisaidia nihisi nikiwa mkamilifu, nihisi nikiwa mwepesi, na pia inisaidianga kuwachana na.